Ndiyo natoa sadaka au michango kwa sababu hukuza moyo wa huruma na upendo kwa wengine pamoja na kuimarisha mshikamano wa jamii na pia unipa kuridhika moyoni na kupata furaha ya kusaidia.

Ndiyo, napenda kufikiria nchi ya tofauti za kutatua tatizo kuliko wengine na kupata mawazo mapia gafla hata bila kupanga. Pia napenda kuunda vitu kama kuandika, kupika, kupanga, kuchora, kubuni, na nina hamia kujaribu vitu mpia.

Uzoefu wakuhisi amani kubwa bila sababu inayonekana na kupata msaada wakati, siku tarajia, pia kusaidiwa au kuokolewa dakika za mwisho, kufanikiwa baada ya kipindi kigumu sana.

Ndio, kwa sababu hunituliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Pamoja na kuamsha ubunifu na mshangao na pia kuongeza maarifa ya sayansi ya anga. Na kuimarisha imani yangu na shukrani kwa muumba.

Kwa juhudi, malengo na mtazamo wangu, nimeweza kuyapata mafanikio ya kitaaluma, kazini, mafanikio ya malipo na kifetha, mafanikio ya ustahimilifu na nithamu, mafanikio ya kijamii na uhusiano kazini, na pia mafanikio ya kibinafsi.

Ndiyo, kwa sababu ninapata muda wa kufanya mambo muhimu kabla ya wengine kuamka Pia asubuhi ni tulivu, hakuna kelele nyingi na ubunifu huanza asubuhi pia afya ya kimwili, nawezafanya mazoezi kunywa maji au kula vizuri kabla ya shughuli.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuweka malengo ya pamoja, kufanya mawasiliano wazi na ya heshima, kuwajali wenzangu, kugawa majukumu kwa uwiano, kutafsiri changamoto kama fursa, pamoja na kutumia shughuli za kujenga timu na kufanya kila mtu ajisikie mshiriki muhimu.

Nafata netflix kwa sababu ina filamu tamthilia na mfululizo wa kila haina pia star times dstv kwa sababu ina chaneli za kiafrika na kimataifa filamu muziki na michezo kwa habari za kimataifa nafata bbc news afrika.

Ili kuwa na matokeo mazuri na kuonyesha ufasaha mwanzo huwa naielewa lengo la mkutano na kuandika mambo muhimu report au maelezo ya kuunga mkono hoja zangu nitakazozizungumzia pia huwa napanga mawazo yangu Kwa kujiandaa kisaikolojia kuvaa vizuri na kufika mapema ili kupata nafasi ya kukaa na kutulia.

Huwa navaa nguo zinazo nifunika vizuri kama sweta koti na kofia na pia huwa na kunywaa vinywaji vya joto kama chai kahawa supu ili kuongeza joto mwilini pamoja na kupiga mazoezi madogo madogo ndani ya nyumba.